Naweza sema mahali ambapo nilizaliwa na kukua ilikuwa mahali panapoitwa Kisii. Naweza kushiriki vitu vya kuvutia huku kama vile nikikumbuka michezo tukiwa watoto wadogo. Na nikikumbuka mandhari ya mahali ambapo nilizaliwa naifanya pia kukumbuka hapo mahali. Pia kinachofanya mji wangu kuu wa maalum ni kwa vile hapo ni mahali nilipokuwa. Kusomea hadi katika shule ya upili. Napapenda mahali hapo na nitahitaji tu kurudi pale.

Njia ninayotumia kupumzika. Ni kuchagua mambo yanayonituliza akili na mwili baada ya shughuli za siku. Mara nyingi napenda kusikiliza muziki tulivu na nyimbo ninazozipenda hasaa jioni kwa sababu hunisaidia kupunguza mawazo na kurudisha hali ya utulivu pia napenda kukaa kimya kidogo, peke yangu nikitafakari siku ilivyokuenda na kupanga mambo ya kesho. Wakati mwingine husoma kuangalia filamu au kutumia muda mfupi mtandaoni hunisaidia kubadilisha mawazo pia ninatembea nje na kufanya mazoezi mepesi hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye nguvu mpya pia nafanya mapumzika kama vile yoga, kuketi na kufanya akili iwe tulivu bila mawazo na hivyo ndivyo mimi hufanya kutuliza akili pia kupumzika.